Ati nieze kukuambia kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu unapenda kufanya ni na marafiki wako? Kwa kweli kabisa mimi napenda kufanya mambo tofauti tofauti na marafiki yangu. Kwa sababu jambo la kwanza ambao naingesema napenda kufanya na marafiki yangu. Unapata kwamba wakati niko na marafiki yangu mimi hupenda kuongea nao. Tuweze kuwasiliana tu. Kuwe pamoja.